Somo nililo lipenda zaidi shuleni ni hisabati. Nilipenda kwa sababu lilinifundisha kufikiria kwa kina, kutatua matatizo kwa mpangilio na kutumia mantiki. Kila swali lilikua kama changamoto mpya na nilipofanikiwa kulitatua, nilihisi, furaha na kujiamini zaidi. Hisabati ili nisaidia pia katika maisha ya kila siku kama kupanga pesa kuhesabu muda na kufanya mamuzi sahihi. Walimu walinifanya nipende suma hii kwa sababu walilieleza kwa njia rahisi na ya kuvutia.